Mfumo wa simu naopendelea ni mfumo wa android sababu unakasi vile vile kuna teknolojia nzuri ambayo inafanya matumizi ya simu kuwa rahisi. Kwa hio mfumo wa android kulingana mimi ni mfumo bora na naopendelea zaidi katika matumizi yangu ya simu.